Kwa upande wangu nikiliuzwa napenda sanaa ya aina gani, napenda sanaa aina mingi sana. Kwa mfano, napenda kuangalia michoro, zilizochorwa ambazo zinapendeza, mojawapo nimeeska kwenye chumba yangu. Sanaa ingine ambayo napenda ni mziki. Napenda kusikiza mziki kama taarab, zile mziki pia za kimarekani, zile zote ambazo zinaratibishwa kama sanaa ni vitu nimependa kwa muda sana. Naeza sanaa kwa upande wake wapendeza.

Naishi katika chumba moja uko sehemu ya Kenya yaitwa Mwihoko hilo chumba ni la mandhari, chumba yakaa ndogo lakini inapendeza. Mazingara ya kando pia amenyamaza, kuna ile wanyama kwa umbali wapiga kelele hata kwa saa hii ninapozungumza, kuna mnyama ambaye anatoa sauti nilihamia huku mwaka huu na ninge taka kusema hii eneo imenifunza mengi sana, eneo tulivu, usalama wake bado sijaidisi kwa muda lakini nitaeza kufafanua zaidi.

Katika jamii, mimi kile ambacho na leta ni mawaida, maanake kimapato sina ile uwezo ya kufikia wazazi wangu, hao ndio walianzisha jamii, hao ndio wanaweza kuamua vitu vingi kama kujenga wapi nyumba ikuwe ipi hivyo navyo, lakini kwa upande wangu ni kuleta watu pamoja, kuleta mawazo na kusaida hizi kazi ndogo ndogo kama upishi, usafi, kuboresha malingara, hizo ndo nafanya.

Kwa hususan sana mimi napenda kuimba lakini kipaji cha kuimba sikupewa mimi hupenda kuimba wakati natembea wakati naoga wakati napiga. Naimba zile nyimbo ambazo zinasambazwa kwenye mtandao ambazo zimenifurahisha sio nyimbo yoyote tu na nakuwa na mapendeleo kwa ngoma zingine.